Naam mimi hupenda sana kulima bustani haswa napenda kupanda mimea, kutunza udongo, ratiba ya umwagiliaji au hata bustani za bongo na maua kwa hivyo mimi hupenda sana kulima bustani na kile ambacho mimi hupenda kupanda ni mimea au kutunza udongo na hata kumwagilia mimea yangu.

Wakati nina wasi wasi kwa jambo fulani huwa na natulia nafuata myda maalumu wa kufikiria kila ambacho nachokifanya badala ya kufanya jambo baya kwa sababu mtu akiwa na wasiwasi anaweza kufanya jambo baya zaidi kuliko ile ya wasiwasi mbaya.